Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Hapa ningependa kusema kuwa kufanya kazi na watu aina tofauti tofauti, ndio imeweza kunifunza zaidi. Ndio unaona ukiweza kufanya kazi na watu tofauti tofauti, ndio unaweza kuona kama unaweza kuvumilia kufanya kazi na watu aina hiyo. Alafu pia inakufunza kuwa na mawasiliano bora, inakufunza kusikiza wenzako. Unajua pia ukisikiza wenzako ndio utaweza kuwaelewa zaidi. Alafu pia inakufunza kuvumilia na kujitawala. Yaani kuvumilia hapo unamaanisha kuwa wakati ambapo pana tatizo. Hakuna haja kukasirika kwa urahisi unavumilia hadi ujue kiini cha hicho tatizo. Halafu pia imenifunza uwajibikaji. Kuwajibika iwapo kuna tatizo ama kuna kazi ambayo inatakikana kufanywa nawajibika naifanya mbio mbio alafu pia imenifunza kuenda na mabadiliko kwa sababu leo si kama kesho na mambo hubadilika kwa hivo mambo yakibadilika inanibidi niingiane nayo bila tatizo lolote.

Niambie kuhusu mfanya biashara bora zaidi Hapa ningependa kusema kuwa mfanya biashara bora zaidi kwa machoangu ni jirani yangu. Jirani yangu ndiyo mfanya biashara bora zaidi ninayemjua. Na hii ni kwa sababu yeye ni mvumilivu. Ni mvumilivu. Halafu pia anawaelewa wale watu ambao ameweza kuwaandika kazi. Pia ukienda kwenye duka lake, ukitaka kununua. Atakueleza vizuri jinsi ya kutumia bidhaa hiyo. Na hawezi kukuonyesha tena bidhaa gani nyingine bora zaidi kuliko hiyo yenye ulikuwa unataka kitu ya ajabu ambayo nakumbuka aliweza kuifanya ni wakati ambapo duka lake liliweza kushika moto. Jambo hilo lilikuwa jambo gumu sana. Lakini aliweza kujitia moyo. Na alikuja akajenga duka lingine kubwa kuliko lile ambalo liliweza kuchomeka. Hakufa moyo, hakua duka langu lilichomeka, pesa zangu zilikuwa ndani, bidhaa zangu zote zilichomeka. Hapana alijitia moyo na akajenga duka lingine kubwa kuliko hilo. Napenda jinsi ambavyo aliweza kukusanya wanajamii na akaweza kuwaajiri kwenye maduka yake. Hiyo ndo jambo ambalo linanibamba. Nahisi kuwa anafanya biashara yake vyema. Unaona wakati ambapo pia anaajiri watu wengine wafanye kazi, hiyo ni watu wengi ambao anaeka pesa mfukoni mwao.

Unahifadhi data yako wapi? Mara nyingi huwa nikiongea na mtu, mawasiliano yangu na huyo mtu huisha hapo. Huwa si-record mawasiliano yangu na mtu mwingine kwa simu yangu. Kwa hivyo hayo mazungumzo yakiisha, hivyo ndiyo kuko. Lakini pia huwa nina kitabu ya kurekodi data yangu. Wakati ambapo nina kitu cha muhimu ndiyo huwa nakiandika chini.

Unasherehekea siku yako ya kuzaliwa vipi siku yangu ya kuzaliwa ni siku ya muhimu sana kwa maisha yangu kwa hivyo asubuhi naamka halafu napata kuwa marafiki zangu wameweza kuninunulia maua mimi hupenda maua sana halafu pia napokea zawadi kutoka kwa familia yangu zawadi hizo hunifurahisha sana yaani zawadi ina maana kuwa wananikumbuka kuwa wananidhamini halafu baada ya hapo sasa naenda sasa kwa hoteli naenda kununua keki na sharubati nakaa chini nakula keki hiyo nakunywa sharubati yangu vizuri tu sana halafu baadae narejea nyumbani tunakula sote kama familia baada ya hapo nawashukuru familia yangu kwa kunisaidia mpaka mahali nimefika.